Tabia ninayoipenda kwa wengini ni tabia ile ya kuwa mutu mwaminifu. Mimi napendelea niwe karibu na watu ambao ni waaminifu. Watu ambao hawadanganyi. Napendelea watu ambao hawana porojo mingi. Apende kuchukulia haengine kama mzaha. Napenda watu waaminifu. Na tabia hiyo ya uaminifu ndiyo tabia naipenda naam.

Mimi kwa maoni yangu napenda upepo. Manake upepo, uko tu kwenye hewa. Unapata AC nae. Ukitegemea sana AC unapata ya kwamba wakati ambapo wakuna upepo. Pali ambapo akuna upepo labda ndio neza tegemea ni AC. Lakini mi napenda kuketi pale ambapo kuna upepo. Namu.